Kazi ni nayoidhamini zaidi ni kazi ya kufanya mtandaoni, maana ni rahisi kuifanya nikiwa nimetulia kwangu nyumbani, situmii gharama ya kusafiri kwenda ofisini au pia kupoteza muda mwingi kwa usafiri ule kabla sijafika ofisini. Pia na dhamini hiyo kazi maana ni unawezafanya malipo pote ni kiwa na laptopu ama simu yangu. Pia ni kazi yenye unawezafanya kama ya ziada ama kazi yako kulingana na vile unavyopata muda. Kazi ya mtandaoni pia inakufunza mambo mengi maana pia unaweza kujielimisha kwa vitu tofauti vile hukua unajua hapo awali.

Ujuzi ningependa kujifunza ni ule wa kushona. Mimi upenda kuwa manguo maridadi lakini huwa sipati nguo zimeundua vile ningependa kuzikue. Kwa hivo ningependa kujifunza ama ningependa kuwa na uzoefu wa kujua kushona kama vile blousey, skati na pia suruali. Kwa kufanya ivo nitaeza kuunda ama kutengeneza manguo zangu kwa fashoni yenye inanifuraisha na yenye inapendeza Kwa kufanya ivo pia nitaeza kusambaza nguo zangu mtandaoni ili nieze kupata wanunuzi na nipate mapato zaidi manguo yenye yako kwa maduka sikuizi uwa hayanipendezi sana na kwa kulingana na mauni yangu ningependa kuwa na huo ujuzi ili nitoe fashoni tofauti za wakike kiume na pia watoto.

Nina hisi vizuri na ninauhakika kuhusu wasilisho hasa ninapokuwa na jiandaa vizuri wakati mwingine kuna msisimuko mdogo lakini huchukulia kama kitu cha kawaida kinacho ni saidia kuzingatia zaidi na penda kupanga hoja zangu mapema na kutumia mfano ili ujumbe ueleweke kwa urahisi. Kwa ujumla, wasilisho hunipa nafasi ya kushiriki mawazo kuwasiliana wazi na kujenga ujasiri wangu wa kuzungumza mbele ya watu wengi. Nikifanya hivo, huwa naeza kufikia watu wengii kwa kwa njia yenye ni rahisi na yenye inayo eleweka.

Mboga ninazopenda kula ni kama vile kabeji kuna sukuma wiki na pia kuna zile zinaezoitwa spinach. Izo mboga nazipenda maana ni rahisi kuzipata sokoni, huwa ziko bei nafuu na pia ni rahisi kuzipika. Kila wakati ninazozipika nineza kuzikula kwa njia tofauti. Kama kabeji nezakukula pamoja na wali na sukuma na spinach huwa napenda kuzikula. Pamoja na ugali zote zinaleta afya njema mwilini wetu na pia zinatufanya tushibe na tusikie tukiwa Tumefuraishwa na kile chakula.

Ndiyo, mimi upenda sana wakati ninapotulia na familia yangu. Kwa kufanya ivo, uwa tunapata wakati mzuri wakufurahia, kuzungumza na pia kujuliana na hali. Wakati mzuri tunapokutana na familia yangu ni kama ule wakati wakati likizo ndefu za krismasi. Wakati tunaweza patana kama wiki moja au mbili na familia nzima. Alafu tunapika tunakula pamoja tunakunya pamoja na pia tunaweza kuwa na sherehe na wakati mzuri kuongea kuimba na pia kutazama filamu tunazo zipenda.

Sera muhimu ninayoiona ya kampuni ni ile ya kutuimiza, tufanye mazoezi kila asubuhi, tunapofika kazini na pia tuwa tunaanza kwa kuomba na pia kutia kazi zetu zikiwa kipaumbele. Kwa kufanya hivo, tunaeza kufanya kazi kama timu moja, pia tunaeza kuwasiliana kwa urahisi na tunaeza inuana wakati mwenzetu anapo lemewa. Sera nyingine ni ile ya kutupa mafunzo hau kosi za kutuelemisha zaidi kuliko pale tulipo soma shuleni. Izo kosi huwa zinasimamiwa na kampuni ambapo wanatulipia kila wakati unapotaka kusoma. Kwa kufanya hivo, kampuni imetuinua kimawazo, pia imetuwezesha tukaweza kuwa na elimu zaidi na kuwa na maarifa kazini mwetu.

Mimi najaribu kwa njia zote kupunguza matumizi ya plastiki kwa kufanya vitu viwili. Ya kwanza ni kununua mifuko ya kubebea chakula kutoka madukani, yenye sio ya nailoni ama plastiki. Kwa kufanya hivo tunaweza tengeneza vikapu za mikeka ambazo zinatumia miti yenye ama matawi yenye tunaunda nayo hizo vikapu zenye tunapunguza plastiki mtaani mwetu. Jambo la pili ni kupunguza plastiki ni kutotumia chupa za plastiki ila tunatumia zile za box ama katoni, zenye hazina madhara yeyote kwa mazingira yetu. Kwa kufanya hivo tumewezesha kuzuia uchafu wa plastiki kwa mazingira na pia zenye zinatusaidia kila wakati tunapotumia zile bagi zenye sio za plastiki. Tunaweza kuwezesha kila mtu ama mazingira yetu Hapa mjini ukakuwa ni kusafi Kuna tazamo nzuri na hewa pia tunapumua hewa safi na maisha yetu yanakuwa mazuri kuliko hapo hawali.

Njia moja nimetumia kutia ushirikiano katika timu ni kufanya kila mtu anafanya kazi kwa upamoja. Kwa kufanya hivo huwa tunashirikiana, tunasaidiana na tunainuwana ili tufanye kazi kwa urahisi na kwa njia inayofaa. Pia ushirikiano katika timu ni kuweza kusikiza mwenzetu na pia kukua na mawaidha kulingana na ile kazi tunayofanya. Kwa kufanya hivo, tunafanya kazi kwa muda mfupi na pia kila mtu anaweza changia na maoni ya kila mtu kwa ile timu ni muhimu maana. Tunafanya kazi kwa pamoja.

Mimi hushambulia mabadiliko kazini kwa kuwa na uzoefu wa kukubali male mabadiliko kwa uraisi maana kwa kila kazi huwa iko na changamoto zake za kila wakati njia yenye uwa nashambulia nayo mabadiliko ya kwanza ni kuchukua ule muda na kujipa uzoefu hili nieze kujiendeleza na nieze kufanya kazi kulingana na yale mabadiliko yaliowekwa. Na kwa kufanya hivo huwa naeza kuitimu kazi yangu bila changamoto yoyote najiwezesha kukubali yale mabadiliko kwa haraka hili nieze nisijizuie kujiendelesha kikazi.

Ndiyo mimi nimewahi tembelea ziwa linaloitwa ziwa Nakuru, ilo ziwa huvutia sana na uwa linapendeza, uwa pia linavutia wanyama wanao itwa flamingos, ni ndege, ni aina ya ndege wanaopatikana ziwani ilo, uwa wana tembelea ilo ziwa kama marambili kwa mwaka. Na kila kati wanapotembelea hapa nchini kwetu mimi upenda kuenda kuatazama, wanavyo afana, kupeperuka na kuogelea kule ziwani. Pia lile ziwe ziwa lina wanyama wenye wanavutia kama vile samaki na njiwa wenye uwa wanakuja kuogelea mahalipale.

Mimi hupendelea viatu za spoti maana huwa ni reglegefu, pia sio nzito na ni rahisi kutembelea. Pia hua zina nifanya miguu yangu isiwe na uchovu, na pia huwa zinanipa muda mzuri wakutembea kama vile ninatembea mahali penye sio karibu, huwa sisiki maumivu ama uchovu kwa miguu yangu. Napenda viatu za spoti, pia maana huwa zina lingana na rangi, kuna rangi zenye zina zopendeza sana, kama vile rangi nyeupe zenye zina nipendeza kwa mbali. Pia napenda viatu za spoti, maana ni rahisi kuzipata madukani na nizabei nafuu.

Mimi hupenda sanaa ya mziki na pia ile ya uigizaji ama vichekesho. Kwa mfano, mi hupenda ya uimbaji kama wale waimbaji wanao imba kwa mtandao, huwa wanaimba nyimbo zenye zinaburudisha na zinafuruhisha sana. Sanaa ya uigizaji ni kama ile ya kuleta vichekesho, kwa mfano kama kipindi kinachoitwa Churchill Show. Huwa wanatufurahisha kututumbuiza kwa maneno tofauti wakilinganisha serikali yetu ama viongozi wetu vile huwa wanaongoza kwa njia ya kuchekesha na pia wanatutumbuiza kwa maneno tofauti yenye huwa yanafanyika kwa jamii zetu. Kwa kufanya hivo, naweza taja wasanii wachache wenye napenda ni kama vile Njugush. Pia anakuanga msanii, mwenye anatufuraisha sana. Na kwa upande wakuimba, mimi hupenda size 8.

Uboreshaji wa michakato ambayo huwa ninatilia manani kazini ni ile ya kufanya kila mtu anakuwa kwa wakati ufahao. Kwa kufanya kwa kufika kazini kwa wakati ufahao huwa tunaanza kazi mapema na huwa tunasaidiana ili kuboresha kazi yetu zaidi. Pia huwa na tilia manani kuwa na muda mzuri wakuzungumza kama vile kuwa na mikutano ambayo tunajadiliana ili kujua vile tunaweza endelesha kazi yetu kwa urahisi na kuepuka changamoto kama kuto elewana ama mivurugano kazini. Pia mimi hupenda watu wanao zungumza na mimi hupenda kila mtu huwa anachangia ili tuweze kupeana ujuzi zaidi kwa kazi yenye tunayofanya.

Mimi hulinda faraga yangu mtandaoni kwa kutilia paswadi yenye hakuna mtu mwingine anayeweza kuipata. Kwa kufanya ivo, mimi hufanya uso ama ile faraga ya kutia uso wangu, apo kwa simu ama kwa laptop yangu ili kuridhisha kwamba huyo ni mimi anayejaribu kufungua ile sehemu yangu ya mtandao. Pia njia ingine ni ya kutilia kidole ambapo mtu mwngine hawezi kufungua ile anuani yangu ya mtandaoni bila kutilia kidole changu. Nikifanya hivo natilia kila mtandao wangu huwe wauna faraga ya kutosha na pia nisira isi kusambaza yale mambo ni nayofanya pale mtandaoni bila ruhusa yangu. Ama fahamu yangu.

Mimi upenda kuwa na marafiki zangu wakati tunaenda kwa likizo. Tukifanya ivo uwa tunapata muda mzuri, wakusherekea, kufurahia, na pia kutazama mambo tofauti, maali tulipo tembelea. Kwa mfano, misisi upenda kutembelea mbuga za wanyama. Tunapotembea pamoja na marafiki zangu, uwa tunapata muda mrefu, wakuzoeana, kujuana, na pia kusherekea kwa pamoja. Mahali pengine huwa tunapatana na marafiki zangu ni kwa viwanda ama kwa mfano kama zile viwanda za kionyesho maonyesho ya kijami. Huko tuneza pata masomo na pia tunelemishana kwa maisha tunayoishi usiku izi za usoni.

Ndio mimi ni mtu mbunifu, kwanza nyumbani kwangu naeza kufanya vitu zenye ungeamini zinaeza kuwa za maana, zikakuwa ni kitu ama chombo chenye chinapendeza na watu huwa wanashangaa vile nilivyoweza kukitengeneza kikawa vile. Kwa mfano, naeza tengeneza kama kiti au meza yenye watu waliokuwa wameitupa wakadhani aiezi fanya kazi ikakua kitu chenye ni cha maana na unaeza kitumia. Kazini pia mi utumia ubunifu wangu kufanya kazi zenye zilikua zimelemea wengine na ninaeza kuibadilisha ikawa kazi yenye. Inaleta manufaa mengi sana kazini mwangu kwa juhudi hizo nimeeza kupata shahada nyingi na pia mapato kupitia kwa ubunifu wangu.

Mimi hupenda chakula ambacho kina mafuta lakini siyo mingi. Siezi kula chakula hakina mafuta maana huwa hakina ladha ile ya kawaida inayopendeza mdomoni mwangu. Mafuta ninayopenda kuipikia sana nile inayito elianto. Maana ni mafuta safi na hayana harufu yoyote. Na hufanya chakula changu kikawa nyororo nalaini na kitamu ukilinganisha na yale mafuta ingine tunatumia jikoni ya kupika. Kile yale mafuta pia ya Eleanto ni yamedhihirishwa kuwa ni mafuta yenye hayana madhara yote kwa afya yangu ama kwa jamii yangu. Kwa kutumia yale mafuta, nimeweza kukaanga chakula cha aina yote kama vile samaki, nyama, mboga zangu pia mimi ukaanga na yale mafuta na pia kupikia mayai yangu asubuhi kila asubuhi ninapoamuka.

Mimi ushugulikia kazi za zarula kwa kuzipa kipaombele kwa hivi namanisha uwa naanza nazo aba kabla ya kufanya chochote. Kwa kufanya hivo uwa naeza kuzimaliza kwa muda unaofa na pia kuwa na wakati mzuri wa kujianda na kuzifanya kwa njia inayofa. Kwa kuanzia na kazi za dharura, uwa naeza kusuluisha mambo mengi yenye angeleta mvurugano ama kutoelewa na kazini. Kazi za dharura, uwa nazianza nazo wakati tu ninapofika kazini ili nizimalize mapema na kwa wakati unaofa.

Kwenda hospitalini siwezi jua kwa ufasaa huwa naenda mara ngapi kwa mwaka lakini mimi ushukuru mwenyezi mungu mana amenilinda na kunipa afyanjema. Kwa hivo singesema kwa uwasili mara zile huwa naenda hospitalini maana kuna mwaka naeza enda kama maramoja pekeyake kwa matibabu ya kuangaliwa tu zile viungo zangu za mwili kama zinaendelea sawa lakini siyo sababu ya ugonjwa wowote. Kwa maana ya sababu ya hilo, mimi ushukuru mwenyezi mungu kwa kunilinda na kunipa afya njema ambacho sikitu cha kawaida.

Mara nyingi asubuhi, mimi hupenda kuamka na kujiburudisha na kikombe cha chai ya rangi ama ya majani ambayo ina tangawizi. Pia mimi hupenda kutilia chai changu maziwa kwa wingi, maana huifanya ile chai ikawa mzito, tamu zaidi, ata inanukia kwa umbali. Kila wakati napoinywa mi hujihisi nikiwa nimejawa na furaha na pia hunifanya naridhika moyoni ile chai mimi hupenda kuinywa na keki au na slice ya mkate na yai na mara zingine mimi hukunywa na mandazi.

Mfanyi biashara bora ninayemjua huwa anaitwa Nasra. Yeye ana akona ameweka ba baadhi ya biashara nyingi hapa jijini mwetu. Yeye huweza kudumisha biashara yake kwa jadili ya juu maana huwa anatilia maanani anavyo tunza wanafanyi kazi wake na pia wateja wake ili waje tena na tena. Yeye huwa anauza bidhaa tofauti kama vile taya za magari pia akona zingine ya vyombo za nyumbani na ana duka biashara nyingine pia yenye huwa anaweka vyombo za nyumbani Yeye huwa hodari na kwa kufanya vile anavyoendelesha biashara yake, ameweza kudumisha uhusiano mwema na wateja wake na pia kuweka wafanyakazi wake kwa utulivu na pia kuwalipa malipo yanayofaa.

Mimi ufuraiya kwa nyumbani sana na mambo matatu yenge huwa napenda kufanya ya kwanza ni kufanya usafi. Mimi hufurahia sana wakati nyumbani mwangu ni kusafi, viyombo, nguo na pia sakafu na kuta za nyumba yangu zimengara na zinapendeza. Jambo la pili mimi hufanya nikiwa nyumbani kwangu ni kutazama filamu zile za vichekesho ambazo huwa zinanibrudisha, zinanipa muda mzuri na zinapunguza msongamano wa mawazo Jambo la tatu mimi hufanya nikiwa nyumbani ni upishi maana mimi hupenda kukula chakula kitamu na chenye afya Mimi hupika mapochopocho tofauti yenye yananiletea afya nzuri na pia yana utamu na yako na lada nzuri.

Wakati ninaposharekea siku yangu ya kuzaliwa, mimi hupenda jambo la kwanza kupokea zawadi. Zawadi huaa zinanifanya nijue kwamba yule mtu alikuwa amenifikiria na mimi ni mtu wa maana kwake. Jambo la pili, mimi hupenda keki. Keki nayopenda zaidi ni ile inayoitwa Black Forest, hua tamu inanifuraisha. Na kila wakati napoipokea ama naposherekea wakati wangu wa kuzaliwa hua napenda kununuliwa keki hiyo. Jambo la pili, la tatu lenye huwa na sherekea nalo siku yangu ya kuzaliwa ni kutembea kama kwa mfano ni ngependa kutembelea muji, ni nifanye shopping ama ni madukani niweze kununua kama viatu, manguo ama zawadi ya kibeti yenye huwa napenda Jambo la nne lenye napenda kufanya wakati wa siku yangu ya kusherekea, ya kuzaliwa, ni kuwa na marafiki zangu wa karibu, wa watoto wangu, ndugu zangu na wazazi wangu, ili hioy siku ikaya kufana na kila mtu asherekea pamoja nami.

Chakula ninachopenda kukila jioni, ni kile kinachoitwa githeri, Githeri ni mchanganyiko wa mahindi na maragwe, ambacho tunakichemusha kwa muda kama lisaa limoja ili ziive na ziwe raisi kutafuna. Jioni mimi huwa nanjaa nyingi, so kile chakula huwa kinanishibisha na kunifanya nahisi nikiwa niko na wakati mzuri napokila, Pia huwa ninapokiandaa mimi hukikaanga na viazi pamoja na nyanya vitunguu na wakati mwingine huwa naongeza kabiji. Kinapoiva mimi hupenda pia kuweka ama kutilia kachumbari pamoja na avocado ambazo huwa zinaendanisha kwa njia mzuri ajabu. Kila wakati napokula kile chakula mimi huhisi furaha sana, na ni chakula nimekila kwa wakati mrefu na pia wakati huu chakula nikipendacho.

Kinywaji nikipendacho zaidi ni Coca-cola iliyo baridi. Hasaa wakati kama huu, ulio na kiangazi na joto jingi. Mimi hunywa zaidi ya Coca-Cola mbili kwa siku, ama zaidi ya mbili kulingana na mahali nilipo. Kama kwa mfano ninatembea, ama niko nje mahali pana jua nyingi. Mimi hukunywa Coca-Cola hadi tatu, ama nne, kulingana na kazi ninayofanya, hiyo Hii soda, imetengenezwa na viungo, ama badhi ya vitu vyenye zina kufanya uburudike na pia kuondoa kiu, na kufanya ukahisi ukiwa mtulivu, ata wakati wa kiangazi kikubwa na joto jingi. Pia coca-cola, unaweza kuikunywa na njia zingine tofauti, kama vile kuweka cubes za ice, na pia unaweza ongeza kwa kinywaji kingine kama ile zile machungwa au ndimu, na hapo inafanya ikatoe radha yenye si yao ya kawaida.

Mimi upenda kwenda cinema kama maramoja kwa wiki, yoni siku ya jumapili bada ya kutoka kanisani, uwa napata muda mzuri wakutembelea cinema. Uko huwa tunapata mahali pa kununua vinyoaji na snacks kama vile popcorns tuneza nunua vinyoaji kama juisi au Coca-Cola iliku kutazama ile filamu wakati tunakitu ya kutuburudisha. Mara nyingi mimi upenda kuenda kutazama cinema wakati wa jioni ili inifuze iniburudishe na pia iniondole mawazo ya wiki mzima.

Mnyama wangu ningependa kumfuga ni ule anayitwa kuku. Napenda huyo mnyama maana ni raisi kumfuga. Ana maitaji mingi na kumtunza ni raisi na matokeo yake ama manufa yake ni thabiti Kwa mfano, ninapomfuga kuku, nina anayeza kunipa nyama. Ile nyamba tuneza kula nyumbani na familia yangu. Ninapenda sana nyama ya kuku mana inafya njema Inatupa proteini ya kutosha milini yetu Pia ni nyororo ni tamu na inaridhisha Jambo la pili linigendipenda ni napendelea kufuga kuku ni sababu ya mayai napofuga ule kuku atakuwa anatutoshelesha kwa kutupa mayai yenye tunatumia kula nyumbani na hapo itani ondolea garama ya kuenda madukani kutafuta mayai Jambo la tatu ni likuku anaeza kutufaidi nalo ni kutupa manyoe. Kama vile tuneza tumia kueka kwa mimea yetu shambani ili kue pata mimea yenye ina afia nzuri na yenye inatowa mazao tele.

Wakati ni nao msongo wa kazi, mimi hupenda kupunguza kazi yangu kwa utaratibu. Mwanzo, mimi huwanza na zile kazi za ziada, ama zile kazi zenye zinaitajika kwa haraka. Ni kifanya vile na zipa kipaumbele ili ziweze kufanyika kwa muda unaofaa na nisi fanye msongamano wakufanya kuchelewesha kupeaana kazi yangu wakati unaofaa. Jambo la pili mimi hupanga utaratibu kwa kujua kwanza ni yapi yanayohitaji dharura na yale yanaweza chukua muda mrefu ili nianze na yale yanahitaji dharura ili kuridhisha mkubwa wangu na pia kufanya kazi kwa wakati unaofaa na ili nipeane kazi yenye inaridhisha na ya hali ya juu. Jambo la tatu ninalolofanya ni kukua na uhakika kwamba kazi niliofanya ni yenye inahitajika na pia muda nitakaochukua maana kazi zile zinachukua muda mrefu huwa nazifanya za mwisho ili nifanye zile zinachukua muda mfupi na zenye nitafanya kwa haraka na upesi.

Mimi upenda kucheza mchezo wa kuruka na kamba, maana ni njia moja ya kupunguza uzito na pia uwa inakufanya ukalegeza misuli na kufanya ukawa mchangamfu. Kuruka na kamba ni njia moja pia ya kupunguza mawazo, kufanya uwe mchangamfu na ni zoezi nzuri za kufanya uisi ukiwa mlegefu na mwenye bidii. Kuruka na kamba pia hua tunaufanya kama mchezo wenye unatufuraisha, unatuchekesha na ki pia unatufanya tuweze kuwa na uzoefu na kila baadhi yetu hapa nyumbani na ni mchezo wenye unatuunganisha pamoja kama jamiimoja.

Lengo langu la muda mrefu ninalo kazini ni kupanda cheo moja baada nyingine iliku niwezesha nikapate mapato zaidi Mana baada ya kupandishwa kila cheo uwa unapata malipo ya juu kuliko ilea kwanza njia ingine ningependa ni kujielimisha zaidi na kueza kuwa wamanufa kwa kampuni yangu na pia kwa angu mimi binafsi jambo lingine lengolangu la muda mrefu kazini ni kuakikisha kwamba ni meweza kupata mapato ya kutosha ili pia mimi nikaweze kufungua kampuni langu kwa jiri watu na pia kuwezesha vijana wa siku ya leo wapate kazi ayama ajira na wajiendeleshe kimaisha.

Zoya langu nzuri nililojenga nilela kueshimu wakuba wangu, wakuu wangu na pia wazazi wangu kila wakati. Ilo zoe ya nimeli ongezea kwa pia wale nduguzangu au watoto wangu kwa jamii Zoya la kuiga ili tuweze kuwa na hile hali ya juu ya kueshimiana na kuishi kwa amani bila kuwa na mvurugano kazini au nyumbani Zoea lingine nzuli ninalo penda ni lile la kusema asante ama tafadhali wakati unapo udumiwa na mtu fulani. Kwa kufanya ivo unawezesha kuonyesha eshima yako na shukran kwa kila jambo lenye ulinaloendelea katika maisha yako.

Mimi hushugulikia muda wangu kazini kwa kuwa mwaminifu na pia kufika kazini kwa muda unaofaa. Kufanya kazi yangu na bidii ili kuezesha kampuni yangu iwe inainuka kila wakati. Jambo lingine huwa nashugulikia kazini ni kuhakikisha kwamba kazi yangu ni ya kufaana na iwe kama mfano kwa wengine ili niweze kuinua kampuni yangu na kufanya iwe na iwe na mapato ama iwe na manufaa mengi kwa mji wangu na pia kwa nchi yangu. Jambo lingine huwa nashugulikia kazini ni kuweka manani kwamba kila siku ni tofauti nahitaji kutia bidii kwa kila jambo ili maisha yangu na ya wale ninaoishi nao na nafanya kazi nao yawe tofauti na mema kuliko yalivyokuwa jana.

Mimi uka adi saa nne usiku, ambapo mimi hupumzika na kuenda kulala. Mimi upenda kukaa adi huo wakati, maana wakati mwingine hua nafanya usafi nyumbani, upishi, ama kuna wakati huwa na nakaa kidogo nitazame filamu moja au mbili kabla ya kulala. Wakati wa saa tano wa saa nne inapofika, mimi huwa nina uchovu wa kutosha na mimi upenda kupumzika Mara nyingine huwa na lala mapema kuliko hiyo kama satatu na nusu Lakini wakati wangu wa kawaida wa kulala ni huo wa saa tano wa saa nne kamili.

Ingawa mimi sina ndevu ila ningependa kunyoa hama napenda mtu mwanaume aliye nyowa. Yeye hukaa amependeza na pia kuwa nandevu nyingi mimi huona ni kama hakuna usafi. Ndevu fupi ama ndevu zilizonyolewa huwa zinapendeza, zinavutia na zinakaa za mtu mwenye ni msafi na najua kujitunza vyema. Ndevu refu mimi huwa sizipendelei maana huwa zinafanya mtu anaonekana mzee hama mtu aliye hatilii manani usafi wake wa kila siku.

Mimi hupenda kufanya mambo mawili na familia yangu ya kwanza ni kutulia pamoja kuongeleshana kujulia hali na kuelezana changamoto ili tuweze kusaidiana kusuluhisha jambo moja ama lingine. Jambo la pili ninalopenda kufanya na familia yangu ni kusafiri kama wakati wa likizo kuenda kujiburudisha ama kusherehekea kwa mfano kama kuzaliwa kwangu ama kwa mmoja wa familia yangu Kwa kufanya hivo tunapatana wakati mzuri wa kufurahi pamoja kushirikiana pamoja, kula pamoja na kufanya shangwe na kuwa na muda mzuri.

Kipaumbele kazini kwa mawasiliano ni kule kuwasiliana kwa njia tofauti. Kwa mfano tunawasiliana ya njia ya ujumbe mfupi kama SMS. Naweza wasiliana na mwenzangu. Kazini ili kumjulisha jambo fulani naitaji alifanye ama alietilie manani. Njia ingine ni Whatsapp, hiyo niya mtandao, maana kwa kutumia njia tunaweza kutumiana ujumbe na kuelezana jambo fulani kwa kupiga picha au pia kutumia video calls ama kutuma tu ujumbe ili kila mtu afamu kinachoendelea. Njia ya tatu ni ile ya barua pepe, yenye tunaweza tumia mtu kwa akaunti yake, tunaweza mfahamisha kitu fulani chenye anahitaji kufanya ama ajue kwa wakati mfupi na kwa njia inayofaa.

Study muhimu kazini mwangu ni ile ya kuchambua kazi na kuelekeza kwa wa rahisi na kwa njia yenye kila mtu anaeza fahamu ama elewa. Hiyo study imeniwezesha kupata kazi nyingi kwa urahisi bila kungangana ama kutumia muda mrefu. Study nyingine kazini mwangu ni ile ya uwezo wa kuongea kwa lugha tofauti. Kwa kufanya hivyo naeza kuwasiliana na baadhi ya wateja wetu kwa urahisi maana naeza kuongelesha lugha tofauti za zenye wanaelewa na hapo napatia kampuni yangu chanzo ama nafasi ya kuhudumia watu wa kimataifa na hapa nchini pia.

Shauri langu la kwanza kwa mtu anaye anza kazi ni kwamba akuwe mwaminifu na mtu wabidii. Pia muda ni wa muhimu sana kuwa anatilia maanani wakati wa kufika kazini huo ni wakati mzuri asiwe mtu wakuchelewa ama mtu wakuomba ruhusa hovyo hovyo. Jambo la tatu lenye ningemuwezesha ama muamrisha atilie maanani akiwa mgeni kazini ni kwamba awe wa heshima na wakufanya kazi yake anavyo elezewa. Pia jambo lingine ni kuwa mtiifu na kusikiza maoni anayopewa na wakubwa wake na pia kutilia maanani ushauri kila wakati anapo elezwa jambo fulani.

Ndio, mimi hupenda kucheza michezo ya ubao kwa mfano; chess ambayo huwa inawezesha mtu kulegea. Inakuondolea msongamano wa mawazo na kukufanya mtulivu na kuwa na wakati mzuri. Michezo ya ubao huwa michezo mzuri ya kushindana na kukupa wakati wa kupumzika na pia kukuwezesha uwe na akili yenye inafanya kazi kwa haraka maana inakubidi ufikirie na kuwa mwenye bidii pale unapo cheza ama unapofanya uamuzi wako kwa wakati unapo move ama kuendesha ile kibuge mchezo ya ubao ni njia ingine pia ya kukufunza kukuelimisha na kufanya utengamane na watu wengi tofauti wenye wanapenda ile mchezo.

Mimi hupokea ama hungoja barua pepe mara kadhaa kwa siku. Ninaweza pokea barua pepe kama tu tano hadi kumi kwa kila siku kulingana na kazi ninayofanya. Wakati ninafanya kazi za mitandao huwa ninapokea barua pepe kwa wingi maana huwa tunawasiliana sana kwa kupitia huo ujumbe. Barua pepe ni rahisi sana kuwasiliana nayo maana unapata ule ujumbe kwa muda unaofaa, unaweza kurudisha ama kujibu kwa haraka na pia ni rahisi kusoma na pia kueneza kwa watu wengi kwa muda mfupi na ule ujumbe unawaeleza, unawafikia na tunaweza kusuluhisha jambo moja ama lingine kwa muda unaofaa na kwa muda mfupi. Barua pepe pia ni njia rahisi haitumii pesa mingi na pia ni njia yenye munaweza ifanya huku mkiwa watu wengi ama kikundi cha watu wengi.

Kila asubuhi ninapoamka. Mimi hupenda kuamka. Sana sana masaa yangu ni saa kumi na mbili kamili. Ninapoamka huwa naanza kwa kuosha ama kupiga meno yangu wa mswaki. Kisha mimi huingia bafuni na kuoga ama kujiburudisha kwa kuoga kwa maji moto. Ya ninaionika muwana kunifanya nijihisi nikiwa na uchangamfu. Baada ya hapo, mimi huandaa kinywaji changu chenye nakipenda ambacho ni chai ya tangawizi iliyo na maziwa ya kutosha. Ninapomaliza kunywa, huwa najiandaa na kwa kuva. Mavazi yenye napenda kumvalia sana ni viatu za sporti, napenda kuvaa suruali ya jeans na tishati. Zenye zinanifanya nihisi nikiwa mlegevu na nikiwa tayari kwa kupambana na majukumu ya hiyo siku. Baada ya hapo, mimi hutafuta njia za kufika kazini. Mara nyingi mimi huenda na gari ya huba ama matatu ama basi ya kawaida. Ambapo ninapofika kazini ni ikielekea kama saa mbili kamili.

Mimi usasisha vyombo vyangu kama mara mbili kwa wiki, huo ni mwezi wa Januari kwa kawaida na mwezi wa Julai. Kila wakati ninaposasisha vyombo vyangu, mimi uweka amanani kwamba viko kwa hali ya juu, vinaendelea kulingana na muda hulitulio wakati huo. Visiwai baki nyuma ama visiyo kwa kiwango chenye asifai ama kuniletea changamoto lolote. Mara nyingi ninapofanya ivo ni kuwakikisha kwamba vifaa vyangu vikona muundo ama vimelingana na tarehe na kazi yenye kulingana na malengo yenye naitaji ya kazi yangu.

La, mimi huwa sipendi kuzungumza kuhusu siasa, maana siasa ya nchi yangu ni chafu, huwa inatenganisha watu wengi, pia kumetokia vifo maana ya siasa. Kwa sababu hiyo, mimi hupenda kujitenga kabisa na mambo yanayo uhusiana na siasa. Kwa mfano, kazini unaezapata watu wamekosana ama waongeleshani sababu ya siasa. Pia nyumbani uneazapata watu wanaunga mkono viongozi wamlengo tofauti na hii pia huleta mgawano baadhi ya watu. Hilo ndiyo jambo la kwanza lenye linanifanya nijitenge kabisa na mambo ama kuzungumza kuhusu siasa.

Nguvu zangu kazini ni ile ninapoweka kipaumbele kuweka muda wangu wa kazini kwa maanani zaidi. Ninapofika kazini kwa wakati, ninaweza kufanya kazi yangu kwa utaratibu bila kusukumwa, bila pressure yoyote. Na ninaweza kukamilisha kazi yangu inavyofaa kwa wakati unaofaa. Na kwa kufanya hivyo huniridhisha, na pia wakubwa wangu wanapopokea kazi hiyo nguvu yangu nyingine ni kuweka kipaumbele mazungumzo kuuliza maswali na kuhakikisha kwamba kila jambo ninalofanya linafaa na ninafanya kwa njia ama lengo lenye lilivyoandaliwa lifanyike. Kwa kufanya hivyo nimeweza kufanya wakubwa wangu waniamini, wakanipa kazi zaidi, na wakaniamini kufanya kazi ambazo wasingewapa wafanyikazi wenzangu.

Kwa kawaida, mimi upenda kulala masaa nane autisa. Kwa siku zenye nimelala kwa wakati unaufaa, mimi ulala masaa matisa. Lakini, kuna changamoto wakati tunapopata trafiki njiani, hiyo usababisha nafika nyumbani nikiwa nimechelewa. Kwa sababu ya hilo mimi uchelewa kidogo kulala na hapo inapunguza masaa yangu ya kulala kutoka tisa hadinane Lakini kwa uzoefu wangu na kawaida yangu mimi upenda kulala masaa matisa kila siku.

Mchezaji bora wa timu ya ragbi ya Kimarekani ninayempenda zaidi ni Perry Baker. Yeye huwa mchezaji hodari na bora zaidi ya wale ninaowafahamu. Kila wakati anapoingia uwanjani huwa anatubwaga. Kwa vile anavyocheza, ana bidii ya kiwango cha juu Yeye huleta mchezo unaoridhisha na kufanya wachezaji wenzake wamuhimike kwa kutia bidii hili kuleta ushindi kwa ile timu yao. Mimi hufurahia vile huwa wanacheza pamoja kama timu na kila wakati huwa wanapofika uwanjani, wanashinda na wanaleta tabasamu usoni kwa watazamaji wao.

Wakati wa siku ninaofanya kazi zaidi ni wakati wa asubuhi, maana huwa nimejaa furaha na pia nimepumzika ya kutosha baada ya kulala kuamka kuanza ile siku nyingine. Wakati wa asubuui mimi nimejaa bidii niko mchangamfu naufanya kazi yangu kwa haraka na urahisi na mimi hufanya kazi yenye inakubalika na pia nafanya ile kazi kwa muda mfupi nikilinganisha na yale masaa mengine ya siku.

Ndio, mimi hupenda kutazama nyota kama wakati wa usiku nimetulia hapo nje ya nyumba yangu, nikiwa na kikombe cha kahawa, nikijiburudisha na kuwaza vile siku ilivyokuwa. Mimi hupenda sana wakati ambapo hakuna mwezi, ndio huwa kuna giza totoro na nyota huwa zinang'aa kwa kwa kasi na urembo wakuzitazama maana huwa ziko pekee yake bila ule kuongezwa mwanga wa mwezi. Pia napenda kutazama nyota wakati kumetulia na mawingu yameondoka, huwa yanapea nyota nafasi ya kung'aa na huwa zinavutia kwa njia inayofana.